Ninasafiri nikitumia GPS. GPS linapatikana kwa urahisi kwa kupitia simu yangu ya mkono. Basi kila mahali ninapotaka kuelekea bila kujali kama nimewahi kufika pale au la nitatumia GPS na kufika pale.

Mara nyingi ninatumia simu yangu kufanya mawasiliano, lakini vile vile ninatumia simu yangu kuhifadhi stakabadhi zangu za kila aina. Hatimaye, simu yangu ni chombo cha kufanya utafiti kwa kila jambo nitakalo.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Mimi ni mtaalamu wa kufanya ushauri na saha. Mara nyingi ninajikuta kufanya shughuli hicho bila kutarajia malipo yoyote. Hivyo basi, nimewahi fanya kazi ya kujitolea.

Nimetamani sana wakati mmoja nitakapokuwa na likizo, basi nielekee kule marekani. Pale, kuna mambo mengi sana za kufurahia. Kwa mfano, mazingira ni ya kupendeza na watu wana upendo tele na furaha.

Mimi hufanya kazi zangu kwa bidii na kwa uchanga mfu na kwa nguvu tele. Maana kazi ninao ufanya ni kazi ambao nili usomea na nilipo usomea ni kazi ambao nili upenda. Hivyo basi ninapotenda kazi basi mimi hutia bidii tele na ninatumia nguvu kiasi cha uwezo wangu.

Ujuzi ambao ninge upenda kujifunza. Nimetamani sana kujua kuendesha gari toka utoto ni mwangu. Hivyo basi kwa sasa kama ninaeza pata fursa kujifunza taalu mampya bila shaka nitajifunza kuendesha gari. Kuendesha gari kule si kuendesha tu magari za barabarani za abiria bali pia kuendesha gari langu la kibinafsi.

Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti. Ninapo funza darasani au ninapo ongoza mkutano mara nyingi huwa ninarekodi yale yanayoendelea pale kwa kutumia teknolojia ya sauti. Jambo hili nimelienzi sana na nimelifanya kwa muda, hivyo basi ni jambo ambalo ninalifurahia zaidi na zaidi.

Kwa kawaida, mimi hupenda mziki aina ya rumba. Ingawaje ni aina ya mziki ambao unahusishwa na wazee, ninajikuta tu ninapenda kuzikiza mziki aina hu. Hata ninapo kuwa nyumbani, utanikuta nikicheza aina hii ya mziki kwenye santuri. Mziki huu hunutiliza moyo na vile vile hunifraisha sana.

Mimi hutia moyo wenzangu wanapokuwa kwenye hali ngumu. Kule kutia moyo basi mimi huwa ambia ya kwamba hali waliopo sio hali ya kudumu bali ni hali ya kupita tu. Vile vile ni na wawezesha kukua na nguvu ya kukabili kila aina ya hali ambao wanapitia. Jambo hili linawasaidia sana kuweza kuvuka kipindi hicho kigumu na kukuwa na furaha gaya baadae.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia nzuri sana. Nimeamini ya kuwa sijakamilika na hivyo basi nimepungukiwa kwa njia moja au nyingine. Wengine wanaponishauri au kunipea mawaidha basi mimi huchukulia mawaidha hayo kwa uzito kuu. Kila mtu anastahili kuwa tayari kupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia nzuri.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mambo tele. Maana mimi ni mshauri nasaha, wengi huja kwangu na matatizo mbali mbali. Wanaponijia basi wanatarajia usaidizi. Hivyo basi nimejifunza kupenda watu na kuwa tayari kuwasaidia wakati wowote pale. Jambo hili limenifanya kuwa na urafiki wa karibu na watu wengi haswa wanaohitaji usaidizi wa aina mbali.

Kwa kawaida, mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwangu kwa kuwaalika marafiki na jamii mbali mbali. Wanapo kuja nyumbani, mimi huwaandalia chakula kitamu na pia mimi husakata ngoma pamoja nao. Jambo hili hufuraisha walio alikwa na hata mimi kama mwenyeji. Siku yangu ya kuzaliwa huwa ni siku kuu sana kwangu. Ni siku yenye kumbu kumbu tele. Ni siku ambao na utarajia kila wakati.

Ndio, ninapenda kuimba. Ninaimba sana mziki aina ya rumba. Wakati mwingine, ninapenda sana kuimba mziki aina ya kilingala. Mzimiziki hizi mbili basi ni mziki ambazo zinaburudisha mwoyo na zinaleta kumbu kumbu ya kale.

Nchi ambao ningependa kutembelea wakati moja ni nchi ya Dubei. Dubei ni nchi yenye uvutio wa kiajabu. Dubei huwa na mijengo za mvuto na nakshi za kipekee. Wengi hutembelea Dubei kwa ajili ya utalii na hata wakati wa fungate. Hata nami wakati mmoja ningependelea kutembelea Dubei maana ni nchi ya kipekee.

Kumbukumbu moja kutisha zaidi ambao naukumbuka ni pale nilipokuwa mtoto mdogo. Tulienda kuogelea na nilipokuwa nikiogelea pamoja na marafiki wangu, mimi nilizama majini. Walijitahidi sana kuniokoa. Ingawaje ulikuwa ni shughuli ngumu sana, hatimaye waliniondoa majini na kuniweka ufuoni. Walinifinyilia maji kutoka tumboni kisha baadaye nilipona, lakini ilinitisha sana tukio hili.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Wakati moja kulikuwa na tamasha kubwa sana kwenye hoteli moja la canivoo hapa Nairobi. Basi mwanamziki maarufu kofi olomidi alikuwa amealikwa na kwa vile mimi ni mpenzi wa lingala nilikuwa pale. Ilikuwa ni jambo la kuchangamsha na kufurahisha ajabu.

Wasilisho ni jambo ambalo ninalifurahia sana. Mimi ni mtaalamu wa mambo za kiafya na vile vile ushauri nasaha. Mara nyingi ninajikuta ni kifanya wasilisho mbele ya hadhara. Jambo hili hunifurahisha sana na mimi hutumia tarakilishi kufanya hivyo. Ni jambo ambalo linataka ustadi mkubwa na umakinifu.

Dirisha la nyumbalangu ni dirisha moja lilio wekwa kwenye upande wa kutazama wanja wenye bustani. Ninapoketi pale na kutazama nje, mimi hupendezwa sana na mazingira yale. Mimi huweza kutazama miti, ndege na hata wanyama wa aina mbalimbali. Jambo hili huleta kumbu kumbutele katika maisha yangu. Hasua nyakati zakale nilipo kuwa kijana barobaro nilipenda kuketi pale nikiwa na babangu Basi tulifraia sana mazingira yale.

Mimi huwashugulikia wateja wangu kwa kuwaelewa. Pasi na kuelewa wateja wako basi bila shaka utakuwa na migogoro nao. Na unapo korofishana na wateja wako bila shaka hawatarudi tena kwenye biashara yako. Basi ni vyema mtu kujitahidi awezavyo kudumisha uhusiano njema na wateja wake. Na ni hivyo ndivyo mimi hufanya.

Mimi hupenda mchele na maharage. Chakula hicho kinapo karangwa vizuri kwa kutumia nyanya na kitunguu, basi huwa limebeba madini zote ambazo zinafaa zaidi kwa afya. Mara nyingi, mimi hukula chakula hichi kama chajio. Mara nyingine, mimi hukula chakula hicho kama chakula cha mchana. Mimi hupenda sana, mchele na maharage.

Ndiyo, mimi hupenda sana kula samaki. Samaki ni chakula ambacho huleta madini aina ya protini kwenye mwili. Dini hili uweza kumsaidia mtu kupona kwa haraka pale anapo pata maradhi.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea kwenye msitu. Ninapo tembea kwenye msitu, mimi hufuraia sana upepo mwanana. Vile vile, nina wakati wa kutazama aina nyingi za ndege, miti na hata wanyama. Jambo hilo, huniburudisha sana na kunielimisha sana.

Kabla ya kuanza kazi yoyote mpya, mimi huchukua muda wangu kulifahamu. Ninachukua muda mwafaka kulifanya utafiti, na kufahamu kila sehemu linalohusiana na kazi hilo. Na kisha baadaye, ninaanza kufanya kazi na kutekeleza yaliyomo.

Ninafanya zoezi wakati wa jioni. Wakati huo huwa nimetoka kazini na ninahisi mnyonge sana. Hivyo basi kufanya mazoezi hunifanya kuhisi kuwa ninanguvu na nimechangamka. Nijambo ambalo mimi hufanya mara kwa mara.

La hasha, mimi huwa sipendi kuvaa vipuli. Vipuli angalabu huhusishwa na watoto wakike Ingawaje, watoto wakiume kunao ambao wanapenda kuvaa vipuli, lakini watoto wakiume wanapo vaa vipuli basi huhusishwa na vitendo vya kiuni. Hivyo basi, mimi huwa sipendi kuvaa vipuli.

Kinywaji ambacho nimekipenda sana haswa kinapokuwa baridi ni sharubati. Sharubati ni kinyoaji ambacho kinaburudisha. Unaweza ukatumia sharubati wakati wakiangazi palipo kuna joto sana na hivyo unapohisi kuwa unahitaji kunywa maji. Ninapenda sana sharubati haswa likiwa baridi.

Wakati wa asubuhi, mimi hupenda sana kunywa chai, mkate na siagi. Baada ya kupata kiamsha kinywa, mimi huhisi kuwa nina nguvu nyingi sana mwilini. Ninapoingia kazini basi mimi huchapa kazi kwa nguvu kwa sababu nimeshiba na nimetosheka.

Mnyama ambaye ningependa kufuga nyumbani ni ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama ambaye ana faida tele katika maisha binadamu. Unaweza ukauza maziwa ya ngombe ukajipatia riziki. Cha pili, nyama ya ng'ombe ina faida tele mwilini. Na mwishowe kinyesi cha ng'ombe hutumika kutengeneza mbolea ambao hutumika shambani.

Lugha ambao ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Ninapomsikia mtu akizungumza lugha ya kifaransa mimi huvutiwa sana. Nimejitahidi kwa hamu na ghamu kujifunza lugha hili. Nimesoma vitabu tele vya kifaransa na hata kutazama video. Kwa sasa nimepiga hatua kali ili kuweza kulifahamu lugha hili.

Ninapojiandaa kwa mkutano, mimi hufanya mambo mengi sana. Mwanzo, mimi hujitahidi kujitayarisha vilivyo. Ninajaribu sana niweze kufahamu mada kitakacho zungumziwa. Basi vile vile, mimi hutayarisha kila chombo ambacho kitahitajika katika mkutano huo. Na kujivalia vyema nakupendeza. Hivyo ndivyo, mimi hujianda kwa mkutano.

Mimi huhusika sana katika upanzi wa miti ili kulinda mazingira. Panapo na miti basi kuna mvua tele. Mvua huo husaidia wakulima kuzalisha mimea na lishe bora kwa taifa. Hivyo basi ninaamini ya kwamba ni nachangia sana katika kuondoa njaa katika taifa letu.

Wakati wa wasiwasi, mimi hujitahidi sana kutuliza mawazo yangu. Baada ya kufanya hivyo kwa muda mrefu, mimi hujikuta kuwa nimetulia tuli kama maji ya mtungini. Wakati mwingine, mimi husikiza mziki ili kujituliza mawazo. Jambo hilo huweza kunirudisha katika hali yangu ya kawaida.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kupitia utafiti Ninapokutana na jambo ambalo silifahamu lakini ningependa sana kulifahamu Basi mimi huingia mtandaoni na kufanya utafiti vile vile mimi hutafuta wale ambao tayari wanaufahamu wa jambo hilo na kuweza kuzungumza nao kuhusu jambo hilo Kwa kufanya hayo yote nimeweza kujifunza mambo mengi sana.

Programu ya sima mbao ni nautumia kila wakati ni programu ya kutuma ujumbe. Mara nyingi najikuta niko na mijumbe nyingi sana za kutuma na kwa hivo programu huu huu ni saidia zaidi. Vile vile gharama yake ni nafuu sana.

Mimi hufanya usafishaji mara kwa mara panapo hitajika kufanya hivyo. Stakabadhi zangu na hata vifaa ambavyo navitumia mara nyingine hutakikana kusasisishwa. Basi mimi hufanya hivyo kwa sababu ni muhimu katika kuzalisha bidhaa na pia kutoa huduma ufao kwa wateja.

Mshahara wangu ni duni mno hivyo basi siwezi ni kakidhi mahitaji zangu.

Nina hitaji ofisi mpya hili limekua ndogo sana na tunawateja tele.